Ili kulinda mazingira nahakikisha ya kwamba mahali ambapo ninaishi, nyumba yangu mwenyewe binafsi ama mahali pale ninapafanyia kazi ni pasafi. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo lingine ni kuhakikisha ya kwamba sichafui mazingira yangu kwa kutupa takataka ovyo ovyo ama kueka takataka mahali ambapo hazifai kuwa. Kwa hivo, kwa mfano nikitumia chupa ya maji, nikimaliza kunywa maji, situpi tu iyo chupa, nitaiweka katika mkoba wangu, mbaka pale ambapo nitaona. Nitaona bawa la takataka, hapo sasa ndio nitarusha chupa ya hiyo.

Mimi sipendi chakula chenye mafuta, unajua sasa kulingana na vile mambo yako siku hizi na kuna magonjwa aina nyingi sana, halafu unapata hata vitu tunavyo tumia kupikia vime wekwa madini ya vitu ambavyo vinaweza dhuru afya yako. Kwa hivyo, mimi najaribu sana nisitumie chakula chenye mafuta mingi ili kuhakikisha ya kwamba mafuta hayo haya baki mwilini na hayana uwezo wa kunidhuru. Mimi ata chakula ambacho kimechemshwa bila kutumia kwa mafuta yoyote nakila tu, lakini sipendi mafuta, ninapendelea chakula ambacho hakina mafuta.

Kinywaji cha baridi ambacho napenda ni soda ya Fanta. Tunaita soda ya Fanta. Imetengenezwa na maji ya machungwa na ni soda. Na wakati mwingine mara nyingi nikiwa nimeenda dukani sana sana wakati ambapo kuna jua kali. Na ninasikia ninataka kujituliza, kupunguza joto. Nisaenda dukani, niwaambie waniuzie soda baridi. Ya fanta. Fanta ya machungwa. Kwa hivyo nikinywa naskia vizuri. Hicho ndio kinywaji cha baridi ambacho nakipenda sana. Ni soda ya Fanta ya machungwa.

Ninaishi katika nyumba ambayo iko na sebuleni, alafu kuna jikoni, alafu kuna sasa chumbani changu cha kulala, na pia kuna mahali pa bafu na na choo. Hiyo ndo nyumba yangu na nilihamia nyumba hii miaka mbili iliyopita hivi niliipenda kwa sababu ni kubwa na eneo hili halina kelele kuna utulivu mwingi sana hata nje alafu haiko karibu na barabara vile na si na tena naweza sema si mbali sana na barabara. Kwa hivyo unapata makelele ya watu wa bodaboda, magari na mahoni hauyasikii ukiwa huku kumetulia sana na nyumba yenyewe ni kubwa inanitosha mimi binafsi. Ingawa ningetaka nihamie mahali pengine ambapo labda nyumba ni kubwa kubwa kushinda hivi na pia rangi za nyumba hiyo ziwe ni rangi ambazo zinapendeza zaidi kushinda hizi. Na pia nataka nihamie nyumba ambayo ikona mwangaza mwingi kushinda mwangaza ambao naupata katika nyumba hii. Na ninajua ya kwamba nitafanya hilo jambo mwaka huu. Hata mwanzo mwanzo tu wa mwaka huu nitahama mahali hapa niende nyumba nzuri na nyumba ninayoipenda zaidi.

Ninapenda sanaa ya muziki. Mimi napenda kuimba, hata nimeziimba nyimbo zangu, na pia napenda kusikiza waimbaji wengine wakiimba, wakitengeneza nyimbo zao, miziki yao. Ninapendelea sana sanaa ya muziki. Pia mara kwa mara ninajiangalilia filamu, sanaa ya filamu hivi, lakini naweza sema masaa mengi ambayo na yatumia katika sanaa nayatumia kusikiza sana sana muziki. Kwa sababu nasikia muziki unanivutia na pia ni njia yangu pia kujifunza mambo ambayo naeza yafanya mimi kama mwana muziki kujikuza. Kwa hivyo naipenda sana ya muziki.

Wakati nahitaji msaada kazini, kitu ambacho nakifanya ni kuomba usaidizi tu. Kuomba usaidizi na weza omba usaidizi kwa kumuendea mtu binafsi ambaye najua akona uweza wakunisaidia. Ama kama mtu yule ako mbali, ninaweza piga simu, ama ninaweza muandikia barua pepe, nimueleze shida yangu na aone vili ata nisaidia. Kwa hivyo, ninasema tu, ninaomba, kama naitaji usaidizi, ninaenda kwa mtu ambaye ningetaka nisaidie, ninaitisha usaidizi. Asipo nisaidia ni sawa, labda ntaenda kwa mwingine, mpaka niweze kusaidia vile nataka, ama vile inafaa.

Kushugulikia udhaifu wangu kazi ni, jambo la kwanza ni kujua kwanza, ni udhaifu gani niko nao. Nikishajua udhaifu wangu, jambo la pili ambalo nafanya ni kuhakikisha ya kwamba ninafanya mazoezi, ama ninajaribu kujifunza mambo ambayo yatanisaidia ili udhaifu wangu usije ukani haribikia ama uniharibie kazi. Kwa hivyo nafanya mazoezi mahali ambapo nasikia mimi ni dhaifu shana, ili kuona kama nitasaidika na kutakuwa na uweza wa kukua. Alafu wakati naendelea kufanya mazoezi na kujimudu, pia na watumia muda huo pia kuomba usaidizi kwa watu ambao labda wako na nguvu katika ile sehemu ambayo mimi ni dhaifu. Kama kuna mtu mwingine kazini ako na nguvu zaidi sehemu ambayo mimi ni mdhaifu, basi naeza muendea na ni muombe usaidizi na ni muombe msaada ama ni muulize anafanya jambo flani vipi. Naye hivo hivo labda kuna mahali pengine ya kuna udhaifu na mimi niko na nguvu pale. Kwa hivo wakati huo naye anakuja kwangu. Kwa hivo unaona kuna kuwa na kusaidiana na kazi inaweza kufanyika tu hata kama niko na udhaifu ama watu wengine kazi ni wako na udhaifu.

Marafiki wapya najaribu kuzungumza nao ili katika mazungumzo yetu tupate kujuana zaidi. Na nikipata muda ambapo tunaweza kutana uso kwa uso. Labda tuende mahali kwenye mkahawa tuitishe labda kahawa hivi ama chai tunywe wakati tunazungumza kuhusu maisha yetu ili kujuana. Na tukiendelea hivo kuzungumza, labda tutaenda hata tukuwe tunaenda mahali pamoja, tunapanga mambo pamoja, lakini jambo la kwanza ni kuzungumza ili kujuana, alafu sasa baada ya hapo sasa urafiki unaweza kuchukua mwelekeo tofauti.

Napendelea chakula ambacho kimepikwa vizuri, lakini nimeona sana sana napenda ladha ya tangawizi. Tangawizi zikiwa pamoja na saumu, ninapenda sana hiyo ladha ya viungo hivyo viwili vikiwekwa sana sana kwa mchuzi. Ninaona napendelea ama nafurahia mchuzi ambao umewekwa saumu na umewekwa tangawizi.

Napenda kuwa mahali pasafi, jambo la kwanza, mahali ambapo hapana kelele, mahali ambapo mandari na mazingira ni ya kupendeza, yanapendeza macho. Na pia mahali ambapo kuna muangaza mwingi ambao unaingia ndani. Kama ni kwa nyumba, iwe nyumba ambayo kuna muangaza wajua ambao unafikia katika kila chumba katika nyumba hiyo. Na pia napenda kuwa mahali ambapo hapana kelele, mimi sipendi kelele ama watu wanazungumza kwa masauti kubwa kubwa hapana. Napenda mahali patulivu, pasafi, mazingira safi, mandari ya kupendeza na mahali kuna muangaza wa kutosha.

Ili kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa, napenda kutembelea sehemu katika nchi yangu ama nchi za nje ambayo sijawai tembelea, ambayo ni sehemu mpya kwangu na ni mara yangu ya kwanza kufika mahali hapo. Nina tafuta eneo la utalii, ambalo ninalipenda, ambalo ninaweza kulilipia, halafu wakati wa kusherekea siku yangu ya kuzaliwa na safiri sehemu ile. Nimeona hii ni njia nzuri sana na ninapenda sana. Sikama zamani ambapo nilikuwa nataka sana kusherekea siku yangu ya kuzaliwa na familia ama marafiki. Siku yangu atanikiwa pekee yangu ni sawa, mbora tu ni safiri mahali pazuri, pautali ambapo sijawai safiri tena.

Kwa siku nakunywa maji kama lita mbili, ama wakati mwingine lita moja na nusu. Lakini sana sana nahakikisha ya kwamba nimekunywa maji mengi sana kila siku. Sana sana wakati wa jua kali, huwa nakunywa maji mengi. Kwa hivyo ni kati ya lita moja na nusu na lita mbili.

Mimi napenda kuandika kuliko kuongea. Tabia yangu ni ya mtu mpole ambaye hana maneno mengi. Kwa hivyo kama kuna uwezekano wa niandike na kusikue na haja mimi kuongea, basi nitachagua kuandika. Napenda kuandika zaidi ya kuongea. Kwa sababu kuongea lazima uongee maneno mengi, uwaeleze watu, watu wana kuangalia. Lakini kuandika unahitaji tu kalamu na karatasi hakuna mambo mengi pale. Kwa hivyo kama kuna uwezekano wanisionge mimi nitasema nataka kuandika.

Napenda mikutano ya video ambayo hatuhitaji kukutana uso kwa uso. Ninaona mikutano kama hiyo inaokoa wakati, na mara nyingi huwa ni mifupi, ikilinganishwa na mikutano ya kukutana uso kwa uso. Kwa hivyo mimi naipendelea mikutano ya video ambayo tunakutana kwenye mitandao tu, tukitumia mitandao, bila haja kukutana uso kwa uso.

Napendelea shati kuliko tishati. Shati linanikalia vizuri mimi binafsi vile maumbile yangu yako. Nikivaa shati nakaa vizuri kushinda vile nakaa wakati nimevaa tishati. Na shati inafanya mtu akae kama ni mtu wa kuheshimika, mtu ambaye hana shida kutumia pesa zake kununua shati nzuri. Na ukiangalia hata waongozaji ama ma-director ama ma-CEO ama kampuni. Wakati wanaenda mikutano ya hali ya juu, hawaendi sana na tishati. Mtu anavaa shati. Kwa hivo shati ni vazi la heshima. Ni vazi ambazo ambalo linaonyesha kwamba mtu amejikimu na ako tayari kufanya maamuzi makubwa makubwa.

Napenda kununuwa vitu wakati mungine kwenye maduka, maduka hivi, sokoni, ama pia kwenye mitandao, kwenye hizi programu kama jumia ambazo zinauza bidhaa katika taifa letu. Mara kwa mara nanunua vitu vyangu kule, ama tunaenda tu madukani, ama kwenye store kubwa ile ambayo tunaita supermarket. Na kama ni vitu vya kupika hivi, maboga, viazi, ama maharagwe vitu kama hivyo, ama nyanya, hivyo naenda kuvinunua sokoni.

Ndiyo, mara kwa mara mimi hupiga picha zangu na ninaziweka kule mtandaoni. Kwa sababu nikona akaunti zangu kule mtandaoni, akaunti zangu za TikTok, za Facebook, ama Instagramu, zote hizo. Mara nyingine mimi hueka tu picha iliku hakikisha kwamba akaunti zangu ziko na kitu ambacho kinaendelea. Na pia kama ni picha ambayo naipenda na ningetaka baadae nikuje kukumbushwa ama nikienda katika peji yangu ama account yangu niweze kumbuka kitu nilikifanya ama mahali nilikua kwa hivo ninapiga picha na weka hiyo picha kule mtandaoni ili baadaye nitakuja kuiona na nitakumbuka tukio hilo ama mahali hapo ambapo nilikua nimeenda.

Hapana, mimi na mambo ya siasa hatuendani kabisa. Unajua, kuna watu ambao wanapenda sana mambo ya siasa, kwa hivyo utaona wanafuatilia labda taarifa ya habari, kule kwenye radio, ama televisheni, ama kusoma magazeti. Lakini mimi mambo ya siasa, sihusiki nayo sana, hata sipendi kuzungumza mambo ya siasa. Mara kwa mara ninakuja, ninapata labda mitandaoni, kuna watu wanazungumzia mambo ya kisiasa na siasa hivi, lakini mimi page kama zile ama akaunti ambazo zinongea mambo ya kisiasa, mimi sizifuati kabisa. Sifuatani na wanasiasa, sizungumzi mambo ya siasa na sipendi kabisa mambo ya siasa.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni kwamba asijilinganishe maisha yake na maisha ya mtu mwingine. Kwa sababu sisi wote hatufanani hata kidogo. Hata kama tulisoma pamoja, hata kama tunaishi kwenye jengo moja hatufanani. Kila mtu maisha yake ni yake tu, maisha yangu hayawezi yakafanana na ya mwingine. Kwa hivo ni jambo muhimu, mtu yeyote ule, yule, asijaribu kulinganisha maisha yake na maisha mtu mwingine. Ila, jambo la kufanya ni kuhakikisha ya kwamba ametia bidii katika maisha yake binafsi, ili kuishi maisha mazuri na ili kufikia malengo yake bila haja ya kujifananisha na watu wengine. Kwa sababu wakati umeanza kujifananisha na watu wengine, hapo ndio mtu anaingiwa na roho chafu, anaanza kunugunika, anaanza kuingiwa na na mawazo ya kiakili, ana anza kuona labda maisha yake si mazuri vile, anaanza kuyachukia. Na ni kwa sababu tu ya kujilinganisha, lakini usipojilinganisha, ukuwe tu na malengo yako kama mtu binafsi, na utie bidii kuyafikia, na upende tu maisha yako, utaona ya kwamba uko tu sawa, maisha yako yanasonga kama yako, hata kama hayasongi mbio kama ya watu wengine. Lakini kwa sababu umeweza kufikia malengo yako, yako binafsi, utaona maisha yako yanasonga, unaendelea na utafurahia maisha yako.

Wakati wa mapunziko kazini natoka nje ili kupunga hewa na kunywa maji. Ama ninajiwekelea kidogo ninalala kwa hizo dakika chache. Kama nasikia niko na uchovu, ninaweza kujiwekelea hivi na nikalala kidogo ili nipumzike kidogo. Lakini sana sana utaniona natoka inje hivi ili kupunga hewa na zungumza zungumza na wafanyi kazi wenzangu na kunywa maji hivi ili kujipatia motisha na nguvu ya kuendelea na kazi baadae.

Miaka ambayo niko nayo, bado mimi ni kijana, lakini naweza sema siwezitaka kurudi ujanaani. Wacha tuile miaka niko nayo niendele tu kuwa nayo hivo. Miaka yangu yendele kuzidia, yendele kuwa mengi, na siku zangu duniani ziongezeke. Siyoni kama hata nikirudi kuwa na ujana zaidi ya nilivyo, kuna kitu kueli naweza badilisha. Ninaona nimeishi maisha yangu ambavyo ingefa niishi. Na kama labda kuna kosa lolote, labda tunaweza nikali rekebisha sasa lakini sioni haja ya kurudi ujanani.

Napendelea mfumo wa simu ya Samsung naona simu za Samsung ni mzuri kwa sababu hata simu yangu ya sasa ni simu ya Samsung na napenda vile inavyo toa picha zake napenda sauti ya simu hiyo na nimeona ya kwamba hata ikianguka inakua vigumu sana kio cha simu ya Samsung kuvunjika kwa sababu yangu nimeiyangusha mara nyingi na haijawai vunjika. Ni simu nzuri sana, inapendeza hata kuibeba na pia ni simu ya heshima.

Mimi napenda upepo. Sipendelei AC, kule nakoishi hakuna joto jingi vile, kwa hivo unapata hata hatuna hizo AC kwenye nyumba zetu, kwa sababu joto iko sawa, baridi iliyoko ni inatosha tu. Lakini nikitembelea zile sehemu za pwani, sehemu za Mombasa kule, Malindi, na Diani, kule lazima upendelee tu AC. Kwa sababu upepo wenyewe hauwezi ukatosha, upepo wa sehemu zile umebeba joto jingi sana. Kwa hivyo, nikiwa sehemu hizi zangu, za kwangu ninakoishi huku barani, ninapendelea upepo. Lakini kama niko sehemu za joto, kama sehemu za pwani ya Kenya, basi nikiwa huko, nitapendelea AC.

Hapana, mimi sipendi kucheza michezo ya video. Kusema ukweli hata sikumbuki marayangu ya mwisho ambao nilicheza michezo ya video. Nime waicheza, lakini kitambo sana kama miaka zaidi ya tano hivi imepita. Kwa hivyo, hapana, mimi sipendi kucheza michezo ya video. Ninaona ni njia moja ya kupoteza muda, na pia ni njia moja ya kupoteza pesa, na pia watu ambao wameenza kufanya mambo haya na kucheza michezo ya video hawaachi viraisi kwa hivyo singetaka kujiingiza katika jambo ambalo kuacha ni vigumu ndio maana sipendi kucheza michezo ya video.

Sijawahi kumfuga mnyama yeyote, mimi binafsi, lakini nyumbani kwetu ambako mamangu anaishi na nduguzangu wadogo, huko tumefuga mbwa, tumefuga kuku pia, kuna wakati tulikuwa na paka, lakini paka akapotea na hatujawai mpata, na kutoka hiyo siku hatujawai leta paka mwingine, lakini mimi kwangu pekee yangu sijafuga mnyama yoyote.

Nashugulikia wateja kwa kuwanza kuhakikisha ya kwamba nimeielewa ile haja ambayo wako nayo. Ni kitu gani wanataka wanunue ama nijambo gani wanataka wafanyiwe. Nikisha liyelewa basi nitahakikisha ya kwamba nimetumia uweza wangu kuwapatia mawaitha ama kuwapatia bidhaa ambayo ninaona ina likungana na maelezeo yao. Pia nahakikisha ya kwamba wakipiga simu simu zao zimejibiwa kama wako na maswali kuhusu vitu tunavyo viuza. Ninahakikisha ya kwamba maswali yao yamejibiwa hata kama sio mimi nawatuma kwa mtu ambaya anaeza wajibu maswali yao. Na najua nikifanya hivo inasaidia sana na wanaweza wakapenda duka letu na waweze kurudi siku nyingene.

Kwanza napenda kufanya utafiti kuhusu jambo hilo jipya ambalo nataka kujifunza. Nikifanya utafiti wakutosha, nitaona kama labda naitaji kumwajiri mwalimu, ama kwenda shuleini ili kujifunza jambo hilo jipya. Alafu naakikisha kwamba nimesoma, nimesoma, nimetumia mitandao, mitandao ya kijamii, nimetumia mitandao yangu ya wifi kusoma mambo na mawazo ya watu wengine kuhusu jambo hilo. Nitafanya hivo na nitajikakamua mpaka wakati ambapo nitalijua na nitakuwa na uweza pia wakulitumia ili labda kujikimu kimaisha ama kwongeza katika CV yangu.

Mboga ambazo napenda kuzila ni mboga za sukuma wiki. Sukuma wiki naipenda sana, mimi huila sana pamoja na ugali. Na ni kwa sababu kwanza ni rahisi kuipata na siyo mboga kali. Ukikaanga vizuri, unaweza kuila bila tashwishi yoyote. Si kama mboga zingine, ambazo ukizila unaskia ni kali. Sukuma wiki naipenda kwa sababu siyo kali. Na ni rahisi kuipata.